Mtaa wangu naupenda kwa sababu ya utulivu. Kuna utulivu mwingi sana. Kila mtu wanajishughulisha na mambo yake ya kawaida ya hapa na pale. Na mtaa niliyopo pia, unahusiana na mambo mengi hapa na pale lakini jampo ambalo linanifurahisha sana ni utulivu. Bidii imejaa sana kwa sabu kila mtu anajishughulisha na kazi hapa na pale. Na pia kuna amani, sababu hakuna kitu muhimu sana kama amani na usalama katika mtaa ambamo mtu anaishi. Kwa hivyo, hivyo ni vitu ambavu vina nifurahisha sana katika mtaa huu. Na napenda sana kwa sababu ile kilomita kati ya nyumba na mahali ambapo bidhaa zinauzwa si mbali sana. Kwa hivyo si lazimu utembee kilomita mingi sana kutafuta chakula ama kwenda kutafuta maduka hapa na pale ni karibu sana.